Naam, mimi nashughulikia wateja kwa unyenyekevu na kwa tabasamu. Kwanza nasikiliza kile wanachohitaji kwa makini. Ili niweze kuelewa changamoto zao na mahitaji yao. Kisha nawapa maelezo wazi na ya moja kwa moja kuhusu bidhaa au huduma zangu. Bila ujanja wowote, ikiwa kuna shida au malalamiko, najaribu kuyatatua kwa utulivu na kwa haraka, ili wateja wajisikia wanadhaminiwa mwisho, nasisitiza kuwashukuru na kuwasiliana nao mara kwa mara, ili tuunde uhusiano wa kudumu, sio kuuza tu mara moja.

Ndiyo, napenda sana kupika. Kupika ni njia yangu ya kupumzika na kuonyesha ubunifu wangu. Napenda kujaribu mapishi mapya na kuandaa chakula kitamu kwa familia, marafiki na wateja wangu. Pia napenda kupika kwa kutumia viungo vya asili vya pwani, vinavyotoa ladha halisi ya Mombasa. Kwangu, kupika sio kazi tu, ni furaha ya njia ya kushirikiana na wengine kupitia chakula.

Kwa kweli, tabia inayonichukiza sana ni kukosa heshima, hasa mtu anapodharao wengine au kuzungumza vibaya bila sababu. Pia sipendi watu wasiokuwa waaminifu, wale wanao sema kitu leo alafu kesho wanabadilika bila maelezo. Kwangu mimi, heshima, ukweli na msimamo ni vitu muhimu sana katika maisha na kwenye kazi pia.

Ndiyo, napenda sana michezo. Napenda zaidi kutazama kuliko kucheza. Hasa mpira wakandanda. Nikiwa Mombasa, maranyingi napenda kukaa na marafiki tuangalie mechi, tufuraie mjadala na burudani. Lakini pia napenda kucheza kidogo ni kipata mda. Kwa ajili ya afya na kundoa mawazo, michezo kwangu ni burudani na pia njia ya kunganisha watu.

Maranyingi asubuhi napenda kula vitu vyepesi lakini vyenye kunipa nguvu. Kwa kawaida, nakunywa chai ya maziwa au kahawa. Halafu nikule mkate, mandazi au chapati kidogo. Wakati mwingine nikijipata, nakula mayai au uji. Inategemea siku, lakini napenda kifungwa kinywa kinachonifanya nianze siku vizuri na nikiwa na nguvu.

Kwa sasa, ujuzi ni nao itaji kuimarisha zaidi ni mawasiliano na usimamizi wa muda. Napenda kujifunza jinsi cha kuwasiliana kwa ufanisi zaidi na watu tofauti tofauti, hasa kwenye kazi na biyashara. Pia naona ni muimu kuimarisha nidhamu ya muda, ili nifanye mambo kwa mpangilio mzuri na kuongeza tija katika kilei ni nacho kifanya.

Mimi kwa kawaida na ifadhi data yangu semu tofauti ili iwe salama. Natumia simu na tarakilishi kuifadhi vitu vya raka. Alafu pia natumia ifadhi mtandaoni kwa nyaraka muhimu. Hii na nisaidia kwa hakikisha data yangu iko salama. Na hata kifaa kikiipata shida bado na weza kuipata data yangu wakati wawote na popote pia.